Wazee wangu nina mahusiano mazuri na wao. Tuna mahusiano, tunasherekea na wao. Tunafanya kila kitu na wao. Kusafiri katika sherehe tunasharekea na wao.

Napenda vitu vingi kuhusu mtaa wangu. Kwanza ni ile serenity, peaceful environment, mazingira ni safi. Pia usalama uko sawa, pia taarifs ziko chini.

Kile kinachofanya mazingira ya kazi yawe mazuri ni ile uhusiano kati ya wafanyikazi kwa wafanyikazi, uhusiano kati ya wafanyikazi kwa waajiri wao, na pia ile inaitwa terms of work ziko sawa, hakuna unyanyasaji, kila mtu anapata haki yake.

Programu ninazo zitumia mara nyingi katika simu ni programu ya whatsapp. Programu ya x na programu ya facebook programu ya google chrome programu ya google e-mail. Natumia programu ya whatsapp kuwasiliana programu ya vile vile programu ya facebook. Na programu ya twitter kupata taarifa na mijadala.

Wakati mwingine natumia video kwa mawasiliano kama kuna meeting presentation katika google meet na zoom natumia video pia katika google video calls nini whatsapp video calls.

Nikitazama nje katika dirisha langu ninachokiona ni miti, naona miti, naona majengo, naona pia barabara. Na wakati napopenda kutazama nje ni wakati wa usiku. Kwa sababu kuna ile lighting, kuna pia breeze nzuri ya hewa. Nje hubadilika, msimu wa mvua kuna hile fog na pia kuna clarity plan. Napotazama nje na nafeel, nafeel some cool breeze, na pia nahisi furaha.

Napenda nyama aina zote ila nyama naipenda napenda nyama ya kuku. Napenda nyama ya mbuzi nyama ya ngombe napenda pia nyama ya nguruwe pia nyama wa ndege wengine.

Kinywaji cha baridi ninachokipenda ni kinywaji cha juis baridi ya maembe ndicho nachokipenda sana ikifuatiwa na juisi ya orange na pia soda ya passion kwa hivyo.

Wakati na ufanya kazi vizuri zaidi inategemea ni kazi ipi kuna kazi nayofanya vizuri wakati wa asubuhi na kazi zingine nazifanya vizuri wakati wa usiku.

Napenda kujaribu vyakula vipya. Kama muda ulopita nimejaribu vyakula vingi vipya kutoka nchi jirani, 'community' jirani, pia 'international community'.

Komputa naitumia katika kufanya ama 'kukreate documents', kutumia 'word document', kufanya kutumia 'excel sheets', hiyo ndio kazi naitumia computer sana.

Vitu vingi nimenunua kutumia simu. Hakuna kitu na cho kinunuwa bila kutumia simu. Vitu vyote ninavyo vinunua. Ni kwa kutumia simu kwa sababu malipo ni simu zaidi za kununua pia nazipata kwa mtandao kwa simu.

Wakati mwingine naandika ila sipendi kuandika napenda kuongea. 'So most of the time' naongea sana. Ni rahisi kuongea kuliko kuandika. Na ni kwa haraka. 'It's a faster means ya kukomunicate'.

Sifuatilii dini sana lakini kuna mambo ya dini kama kuishi kwa amani na utu na haki na ndo ni mambo za muhimu katika dini kwangu.

Wiki yangu ya kazi na naipanga kwa kutengeneza ratiba yangu. Kutengeneza 'work plan' za zile kazi nafaa kuzifanya, jinsi nafaa kuzifanya, na wakati nafaa kuzimaliza na hivo ndio napanga wiki yangu.

Mwaka mpya nasherehekea kwa kutembelea familia na kuandaa sherehe ya chakula vinywaji na kuwasha fireworks na hivyo ndo nasherehekea mwaka mpya.

Napenda kuvaa kofia wakati mwingine, wakati wa jua mingi, navaa kofia, na wakati pia wa mvua, naweza kuvaa kofia, na wakati kuna baridi nyingi ili kujipa joto, navaa kofia.

Wateja nawashughulikia kwa njia ya kirafiki, kusikiza issue zao, kutilia manani, maombi yao na kuwahudumia, kwa usawa na kwa haraka.

Asubuhi niliamka saa kumi na mbili asubuhi. Kitu ya kwanza kufanya ni kuingia bafuni kufanya usafi. Kisha nikule staftahi. Nieleke bus station. Kuenda kazini. Nilihisi vizuru sana kuamka asubuhi ya leo.

Napenda sanaa aina ya filming na drama. Na pia densi. Hizo ndo sanaa nazozipenda. Nazihudhuhuria mara mingi zinapokuwa na vionyesho vya sanaa hizo.

Na jihisi kwamba wa silisho za wakati huu nibora kuliko wa silisho ambao zimezoe leka kutumika. Wa silisho za waka the new age wa silisho ziko beta.

Naam, napenda kuzungumza kuhusu siasa kwa sababu siasa ni backbone siasa ni kila kitu siasa ni kile kinacho shape policies kina shhape leadership na future na pia issue za wafanyikazi.

Kumbu kumbu mzuri ya utotoni ni michezo, safari na sherehe ile kumbu kumbu iliyo fana sana ni ya michezo ya tukiwa wadogo na nilikuwa na ndugu yangu na nahisi vizuri sana napokumbuka na furahia kumbu kumbu hizo.

Nikiwa ibada nitatoa sadaka na michango pia kwa usaidizi wa the vulnerable ama pia orphans.

Mfanya biashara bora sana naye mjua ni mwana biashara Elon. Nampenda Elon kwa sababu amediversity ameinvest kwa biashara tafauti tafauti na kitu ja achapo alijokifanya ni ile program ya kuenda mars na kenye najifunza kutoka kwake ni resilience na perseverance na isi kuwa ni encouragement and motivation kwangu.

Tabia ninayoipenda kwa wengine ni tabia ya kupenda utu, usafi, kupenda mazingira na kulinda na ile kukuwa accomodative na kuelewa hali ya wengine.

Simu yungu naitumia kwa mawasiliano zaidi, kuwasiliana na wafanyikazi, marafiki, familia, na pia kupata habari kutoka kwa mitandao na mijadala.

Kwa wakati wa baridi kali na valia nguo mzuri mzito ili kujikinga kutoka na baridi na pia kuheat nyumba ili kupunguza baridi.

Mazoezi kwa siku weekday naifanya jione baada ya kushughulika kazi kufanya shughulizangu ila kwa weekend naifanya asubuhi wakati niko free.

Mafanikio ambayo nimeyapata kazini ni kama kuachieve Set goals za kazi. Kukua the most improved department. Na pia kupata projects ambazo zimeweza kufaulu.

Barua pepe, nangojea kila wakati kwa siku, nangojea tu wakati ambapo utaingia, niangalie nimeweka notification bell. Ili barua pepe inapoingia niione.

Wafanyikazi wenzangu nawasiliana nao kwa njia ya kutumia group chat ya whatsapp na pia kuwasiliana kutumia email ama google meet na zoom.

Sera ya kampuni ambayo na liona ikiwa muhimu ni sera ya usawa Cooperation na pia kuheshimiana. Bila kudhulumu wafanyikazi wengine.

Kitendo chawema ambacho ni mai kufanya ni kitendo ya kudonate kwa schools of the underprivileged na pia kwa society kusaidia society katika kumanage drug abuse.

Napenda mvua kwa sababu inaleta maaji napenda mvua kwa sababu ya upanzi wakati unafanya ukulima na kuna mvua mimea zinamea vizuri. Ila wakati mungine unakuwa ni too much unakuwa floods.

Wakati mwingine napenda kunywa maziwa sio kila wakati maziwa iko na proteins na neutrons zingine ambazo zinahitajika kwenye mwili. Ambazo ni very crucial and important na calcium pia.

Katika jamii yangu nashiriki kwa vyama vya kufanya usafi kwa mazingira upanzi wa miti. Kuhamasisha wanajamii kwa mambo ya matumizi ya madawa za kulevya.

Masomo ya sayansi nayopenda ni nalipenda masomo la biolojia, manake biolojia inaongelea kuhusu. The being, humanity, the being of the person. Jinsi mwili unavyofanya kazi.

Jua kali najikinga na jua kali kwa kutumia mwavuli. Ama kujikinga chini ya mti kwenye kivuli na na pia kukaa ndani ya nyumba na kuvaa kofia ama miwani.

Habari mtandaoni nasomea katika mtandao wa twitter na kuangalia video katika mtandao wa youtube nasomea katika mtandao wa google news na chrome.

Nchi ninayopenda kutembelea ni nchi ya uchina. Ningependa kutembelea uchina kwa sababu ya historical features. Na pia landscape yao iko nzuri. Lakini zaidi ya yote ni teknolojia. Kile kinanifanya nitembelee ni tekinolojia yao yiko mbele kabisa. Iko advanced tekinolojia. Nafurahi sana napofikiria na nafikiri nitasafiri siku moja.

Kifaa cha teknolojia ambayo siezi kuishi bila ni simu. Kwa maanake simu ina manufaa mengi sana katika mawasiliano kupata taarifa na pia kufanya research.

Mchezo nayoipenda katika Olympics ni short races hiyo ni mchezo ambao iko thrilling sana ni exciting kuangalia kwasababu ni ni mbio wadakika chaache sana. Nafurahiya sana napoiangalia na napenda mchezaji sambine kutoka South Africa.

Napenda kulima bostani, kipanda vitu kama mboga, mboga sukuma, kabeji, pia kupanda matunda, kama mangoes, machungwa. Na pia, kupanda maua.

Malengo ya kila mwezi kazini, naziweka kulingana na ile kazi hipo. Na zile zinawezekana kufanyika, achievable, seal of fiction, naziweka zile zinawezekana kwa mwezi.

Mara nikiamka nafanya usafi kisha napika kiamsha kinywa. Naamka saa kumi na mbili asubuhi. Na mambo nayofanya kabla niondoke ni kuangalia kile yanahitajika kazini ama kule nakoenda na nafanya finalizing hivyo ndo asubuhi yangu inakuwa.

Kuwasiliana na watu napendelea kuwasiliana na watu moja kwa moja ila kama haiwezikani kuwasiliana moja kwa moja naweza kutumia mtandao wa whatsapp whatsapp chats ama whatsapp calls ama pia whatsapp video calls ambapo nawasiliana na wao ama kwa groups.

Shughuli yangu ya kupendezwa ni shughuli ya kufanya kazi katika environment ambayo ni conducive. Na pia shughuli inayonipendeza ni kucheza mchezo wa kandanda na board games.

Rafki wangu wa karibu zaidi ni wa kazini na tulikutana kazini. Na mambo tunayofanya pamoja ni kazi. Na pia, kuangalia mchezo wa kandanda pamoja. Na kilititowana tuwe rafiki ni ile kufanya vitu pamoja.

Tatizo kazini naishambulia kwa njia ya utulivu, ku-approach wenzangu na kutatua tatizo hilo kwa pamoja kwa ushirikiano kwa focus ya kutatua tatizo hilo.

Navaa saa wakati wa asubuhi, kisha nikisha toka mahali niliko. Natoa wakati wajioni, natoa ili kupumzika. Kutani ya maana ina kupatia ile confidence na pia control ya wakati.

Wikendi mara nyingi nafanya mazoezi. Natembelea mazoezi za michezo na pia naenda kutazama michezo za zile za wikendi ama sanaa ama pia event.

Napenda kusoma maoni mtandaoni. Hii ina nisaidia kujua kile kinaendelea kinaform part of my decision making. Na unajuwa kile kinaendelea kila kenye watu wanapitia, na kile ambacho watu wanatarajia.

Ili kujitunza, nafanya mazoezi za kimwili. Pili na nakula vyakula ambavyo vina Neutrent zote ambazo zinaitajika kwenye mwili kama calcium, protein, fiber, vitamins zote.

Napenda kupanda milima. Kupanda milima ni pia ni zoezi. Na ina inakupatia view mzuri ukiwa kwenye milimani, unaangalia view mzuri ya dunia. Pia huwa inaongeza, unaeza kupumua haraka.

Sipendi kuchora wala kupaka rangi. Lakini ni nao mrafiki na majirani na jamaa wanao penda kuchora na penda michoro ambayo imefanywa na watu wengine ila mi mwenyewe si pendi kuchora.

Najenga mahusiano na wafanyikazi wengine kwa kushirikiana nao katika kufanya kazi. Kwa kuwazungumzia kwa njia ya kirafiki na kuto wanyanyasa ama kuwalemea kazini.

Kila asubuhi napoamka nafanya usafi wa mwili, usafi wa nyumba, usafi wa vyombo, kisha napika. Nafanya review ya kila nachotakikana nacho kitakika kufanyika hiyo siku, kisha, natoka.

Wakati mwingine napenda chakula cha haraka. Lakini sana sana napenda chakula cha kupikwa nyumbani sababu chakula cha haraka wakati mwingine una madhara kulingana na jinsi ilivyopikwa.

Udhaifu wangu kazini naishughulikia kwa ku kwa kuwa identify weaknesses halafu nawasiliana na wenzangu kisha tunaeka ratiba kisha nahakikisha ni me fanya kazi kulingana na hiyo ratiba.

Study muhimu katika kazi yangu ni Accuracy katika editing. Na pia uwezo wa kuweza kucommunicate vizuri na kuengage watu vizuri.

Kiongozi mzuri ni mtu ambaye anaweza kushirikiana na wenzake. Mtu ambaye haezi kudhulumu wale anaowaongoza na mtu anayefuata haki. Na kuhakikisha kuwa watu wote wako sawa Muzika.

Timu bora yaa mpira wa kirugby ni timu yaa Shujaa Sevens ambayo mchezaji naye mkumbuka ni Collins Injera. Kwa ya timu ya kimerikani sijui timu bora so sishabiki timu ya kimerikani.

Kampuni ninayoamini ya teknolojia ni kampuni ya Xiaomi kwa simu na kampuni ya Samsung kwa gadgets zingine kama televisieni na appliances kwa sababu imefanya miaka mingi na niya kuaminika.

Muda na familia napenda kutumia kwa kusheherekea anniversaries kushiriki katika board games na pia upanzi wa miti na kutunza mazingira.

Napenda juisi ya aina aina ya matunda aina ya kwanza napenda juisi ya maembe. Juisi machungwa juisi ya mananasi pia na juisi ya kato.

Napenda harufu ya manukato, maua, chakula na harufu ya chakula inanikumbusha familia. Harufu ya manukato pia inanipatia confidence, maua pia yanaleta ile relaxation.

Sijawahi kujifunza kupiga gita. Lakini nina hamu sana ya kujifunza na na kujua kupiga gitaa.

Mafanikio ya kibinafsi ninayotathmini kazini ni mafanikio ya kuweza kupata uzoefu kazini na kuweza kuachive set goals na pia kuweza kupata cheo.

Na mewai kushiriki katika mashindano mbali mbali ikiwemo mashindano za mitihani ya shule, mashindano za kupresent projects na pia mashindano ya kisayansi.

Mchezaji bora katika mpira wa kikapu ni Lebron James. Nampenda mchezaji huyu kwa sababu yao. Mchezaji waake mahuru ambao wa Mduzu wake ni ule wa kudank kwa umbali wa three pis. Na furahi sana nabongo na akicheza.

Timu ninayoipenda ya mpira wa mguu ni timu ya waingereza ya Chelsea. Na nimeanza kupenda timu ya Chelsea. Kwanzia mwaka wa elfu mbili na kumi na sita mpaka sasa. Na nakumbuka mchezo wa Champions League ya elfu mbili na ishirini na moja na mchezaji naempenda kwa sasa kwa timu ni Enzo na timu inaposhinda, nasheherekea, na nafurahia sana.

Ninapoanza kazi, nafanya utafiti nijue kwanza kazi inahusu nini. Ni task gani ninafaa kufanya na nafaa kufanya aje? Kwa muda gani? Kisha nitengeneze ratiba ya kufanya kazi.

Wakati wa mgogoro na mtu natulia, naelewa chanzo za mgogoro, kisha na device way ya kuweza kujadiliana bila wasi wasi yoyote.

Wakati wa mapumziko kazini nafanya utafiti wangu kuhusu kazi nayofanya kuanalyze kile nimefanya pia kusoma taarifa na kuwasiliana na marafiki zangu. Kwa hivyo.

Huduma ni utumishi ile wakati unatumikia watu kuwapatia kile wanaitaaji pia ni msahada. Msaada kama unasaidia kama customer support mtu amekuja anataka kutengenezewa kitu na unamsaidia. Hiyo ni msaada pia ni huduma pia ni shughuli shughuli ya ku ya kupatiana hudu hudumia watu.

Utengenezaji ama uundaji.

Cheti ama mkataba.

Utawala ama mamlaka.

Mwezi wa kumi, ama kiroho.

Bilashaka Bayana Hakika.